Hekima ambayo nimejifunza maishani, ni heshima. Heshima ni kitu cha maana sana kwa sababu kinahitajika katika kila daraja ya maisha. Kuheshimu wazazi, ndugu, dada na wale wote ambao wamekuzunguka. Heshima inasaidia shughuli zetu za maisha zinakuwa rahisi sana. Bila heshima, basi kutakuepo na shida nyingi sana ulimenguni.

Mkate ambao ninaupenda ni boflo. Mkate huu unapatikana maeneo ya Zanzibar. Mkate huu huokwa kwa kutumia unga, maji, mafuta, sukari na chumvi. Huokwa katika tanuri za kienyeji au tanuri za kisasa. Naupenda mkate huu kwa sababu ni mtamu, una bei nafuu na vile vile unapatikana kiurahisi.

Mimi hulea nywele yangu mara moja kwa mwezi. Mimi huitibu na vile vile kuiosha nywele yangu ili iweze kuwasafi. Baada ya hapo, mimi husuka. Aina yoyote ya nywele ninayoipenda. Na baada ya hapo, mimi huipaka mafuta ili iweze kuisaidia kukua.

Mimi huoga mara mbili kwa siku, yaani asubuhi kabla ya kuenda kazini na jioni baada ya kutoka kazini. Naamini kuwa usafi wa mwili ni kitu cha maana sana kwa sababu huwa inaondoa harufu mbaya mwilini. Pili, huwa inasaidia sana kutagusana na wenzako pale nje.

Wakati wa mapumziko kazi ni mimi hupumzika. Mara nyingi, mimi utumia simi yangu kuenda kwenye mitandao wa ya wasapu, facebooku ili kueza kujiburudisha au vile vile na weza kusikiliza mziki kutoka kwa simu yangu. Ila, wakati kazi ni nyingi sana, mimi huchukua huo munda kupumzika ili kueza kuzisongeza kazi zangu ili niweze kukamilisha.